Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinafaa. Labda, moja, au mbili, tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Nahitaji kupumzika kidogo. Wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwa baraza, nichukue hewa safi. Anga ni nzuri leo, hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto. Hupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa muda. Siwezi sikia kelele za barua pepe. Wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu. Nisikilize sauti za asili. Ndege wanaimba upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.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

Je, niendeshe gari ama nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta linakula sana. Basi ni rahisi na nafu. Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisikosahau kitu chochote.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii ni mradi mkubwa tunahitajika kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliyoizoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi, nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.

Ninahitaji kwenda sokoni. Je, nina orodha yangu, hebu niangalie. Unga, sukari, mafuta ya kupikia, na sabuni. Nimeandika yote. Ninahitaji pia kununuwa mboga, vitunguu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii. Lazima nitumie pesa kwa akili. Je, nikanunuwe kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi, ni nafuu zaidi. Lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguzo leo. Nitakwenda huko.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya mwoyo na mwili mzima. Nirijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.